Ninafanya mazoezi ya mwili mara moja kwa siku. Ninakimbia umbali mrefu, nikitoka kukimbia umbali mrefu, ninakwenda jimu, baada ya kutoka jimu, ninarudi nyumbani kuoga, baada ya kuoga, ninaendelea na shughuli zingine.

Mafanikio ambayo nimeyapata kazini, kwanza nimejuana na watu wengi, nimepata marafiki, lakini pia nimepata kujuana na watu wengi ambao wana maendeleo, kwa mfano watu wenye biashara kubwa, watu wenye makampuni makubwa, nimeweza kujuana nao.

Wafanyakazi wapya nina wakaribisha kwa unyenyekevu kwa kuwaonyesha mazingira ya kazi lakini pia kwa kuwaeleza jinsi kazi inavyofanywa kwa sababu ninajua wao ni wapya kwa hiyo ninawapa misingi mizuri ya kazi kama kuwa mtii, kuwa mchapa kazi lakini pia kuwa waaminifu kwenye kazi.

Ninapendelea sana baridi. Sipendi joto kwa sababu kukiwa kuna joto, kuna hitaji matumizi mengi ya pesa kwa ajiri ya kununulia kinywaji cha baridi au kupata kitambaa ambacho nitakuwa ninafutia jasho. Kwa hiyo, sipendi baridi.

Stadi muhimu sana kwenye kazi yangu ni stadi ya kutumia lugha. Kujua lugha tofauti tofauti ni stadi muhimu sana kwenye kazi yangu. Kwa hivyo inanilazimu nijue lugha tofauti tofauti kwa mfano. Kujua lugha ya Kichina, kujua lugha ya kifalansa, kujua lugha zingine tofauti tofauti za mataifa mbali mbali.

Nina chaji kifaa changu zaidi ya mara tano kwa siku kwa sababu kinafanya kazi kubwa sana. Hivo kinahitaji umeme. Kwa hivo. Umeme unaisha kila baada ya muda fulani, ninachaji tena.

Aina ya keki ninayoipenda ni aina ya keki ya chokoleti. Ni keki zuri, ni keki tamu sana. Mimi pamoja na familia yangu. Wote tunakula keki aina ya chokoleti. Tunapo sherehekea siku zetu za kuzaliwa.

Kuwatia moyo watu, kwa mfano akipatawa na tatizo. Ninaangalia hilo ni tatizo gani. Kama nila kumchangia, ninachangia. Lakini kama pia anahitaji mawazo, ninampatia mawazo kwa sababu si kitu kibaya.

Ndio, nimewai kufikiri kuanzisha biashara yangu. Biashara ambayo itakua kubwa, nitaanza na kitaifa, lakini pia nitakuja kupanua wigo ili niweze kupata biashara ya kimataifa. Ambayo itakua ni kubwa niweze kuajiri watu wengi waweze kupata kipato chao.

Ndio, ninapenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu siasa pia ninaipenda kwenye siasa, ndipo ambapo tunapata viongozi bora ambao wanajua wajibu wa kuwalinda na kuwapigania wanajamii wao.

Ndio, ninapenda kusikiliza redio. Kwenye redio, ninapenda kusikiliza vipindi vya michezo. Japo, kuna vipindi vingi, lakini kipindi cha michezo ndicho ambacho kinanivutia sana.

Kumbukumbu zuri ambayo nina kutoka utotoni ni pale ambapo tulikuwa tunasoma mimi na rafiki yangu shure ya awali ambaye alikuwa ananipenda sana na mimi nilikuwa nampenda sana. Basi yule mtu alifariki, hivo ni kumbukumbu ambayo mpaka reo ni nayo.

Ndiio, ninapenda chakula cha haraka. Kwa nini? Kwa sababu, kuna mda nachoka kupika nyumbani. Au, kuna mda naona chakula ambacho nitakipika, kitachukua mda mrefu kwa sababu vitu ambavo naitaji kuvipika vinatoka mbali. Hivo, nilazima nipate chakula cha haraka.

Mnyama wangu wa kumfuga ninayetaka ni mfuge ni mnyama aina ya ng'ombe, lakini pia ninapenda kufuga mnyama aina ya mbwa, mbuzi na kondoo. Mnyama aina ya ngombe ninapenda kumfuga kwa sababu ya maziwa, lakini mnyama aina ya mbwa ninapenda kumfuga kwa sababu ya olinzi.